Wakati wa jua kali, napenda kuifanya siku iwe nyepesi na yenye utulivu. Jua likiwa kali sana, mimi huchagua kwanza kujituliza moyoni na kimwili. Sipendi kukimbizana na mambo mengi kwa wakati huu. Kwa sababu jua kali hunifanya nataka kuenda taratibu, kwa utaratibu na kwa amani, nafungua madirisha ili upepo uingie pole pole. Nikikaa sehemu yenye kivuli, nikiuhisi mwanga wa mchana bila kujichosha. Kitu cha kwanza ninachopenda kufanya wakati wa jua kali ni kupumzika kidogo. Kukaa tu nikivuta pumzi, pumzi ndefu nikiachia mawazo yanitembee taratibu. Wakati huo akili yangu huwa wazi sana na mawazo yanakuja kwa utulivu. Naweza kukaa kimya kwa dakika kadhaa nikisikiliza sauti za mbali au hata ukimya mwenyewe. Ukimya wakati wa jua kali, una ladha yake, unanifanya najisikia hai na mwenye shukrani Pia napenda sana kunywa vinywaji, baridi, si lazima viwe vya gharama kubwa, hata maji baridi tu hunipa furaha. Nikiyaweka karibu nami nikinywa pole pole, najisikia nafuu sana. Wakati mwingine nachagua juisi ya matunda, hasa matunda yenye maji mengi. Hii inanisaidia kupunguza joto la mwili na kunifanya nijisikie freshi tena. Kama nina muda wa zaidi, napenda kukaa ndani na kusoma au kusikiliza kitu cha kunipa maarifa jua kali hunifanya nitake kufanya mambo yasiyo na pressure, kusoma kwa utulivu nikirudia sentensi kwa makini kunanifurahisha Wakati mwingine nasikiliza sauti au mazungumuzo yenye utulivu, sauti ambazo hazipandi wala kushuka sana. Hii inanifanya nione kama dunia ina imesimama kidogo. Nami niko katikati yake nikiwa salama. Wakati mwingine napenda kuandika, jua kali hunipa msukumo wa kuangalia maisha kwa jicho tofauti. Naweza kuandika mawazo yangu, mipango au hata mambo madogo niliyo yaona siku hiyo. Kuandika kunanisaidia kuyaweka mawazo yangu katika mipango hiyo. Na jua kali hunifanya niandike bila haraka, nikiwa mtulivu na mwenye subira. Kuna nyakati napenda kulala kidogo mchana, sio usingizi mzito sana, bali kupumzisha mwili. Jua likiwa kali kulala kidogo kunanirudishia nguvu, nikiamka najisikia mwepesi, kama mtu aliyezaliwa upya. Hii hunifanya niwe na nguvu za kuendelea na shughuli za jioni bila kuchoka sana. Kama inanibidi kutoka nje wakati wa jua kali, napenda kufanya hivyo kwa tahadhari. Nachagua kuvaa mavazi mepesi yanayopitisha hewa. Napenda kutembea pole pole nikiepuka haraka isiyo lazima Nikiwa njiani, napenda kuona mawanga, jua unavyogonga majengo, miti na ardhi. Hiyo taswira hunipa hisia ya uzuri, uasili, hata katika joto kali. Pia napenda sana kuwa kula vyakula vyepesi wakati wa jua kali. Sitamani chakula kizito sana kwa wakati huu. Napenda kitu kinachohushisha mwili, kinacho nifanya nijisikie mwepesi baada ya kula, napendelea kukaa chini kidogo nikisubiri mwili uingize chakula taratibu bila kulazimisha. Wakati mwingine jua kali hunifanya nitafakari maisha, najiuliza maswali madogo ya kujitathmini bila kujilaumu. Nafikiria nimefika wapi, nataka kuelekea wapi na ni mambo gani madogo yananipa furaha ya kweli. Tafakari hizi hunijenga, hunipa mwelekeo, hunifanya nijisikie niko sawa na mimi mwenyewe napenda pia kuwasiliana na watu kwa utulivu wakati wa jua kali. Sio mazungumzo ya kelele au ya haraka, bali mazungumzo ya polepole, yenye kicheko cha chini na maneno yenye maana. Wakati mwingine hata ujumbe mfupi wa kuangalia hali ya mtu hunipa furaha. Mawasiliano haya hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya maisha ya wengine. Kama niko peke yangu, najifunza kufurahia upweke huo. Jua kali hunifanya nijisikie karibu zaidi na nafsi yangu. Najifunza kusikiliza hisia zangu, kutambua ninacho kihitaji na kujipa ruhusa ya kupumzika bila hatia. Hii inanifanya nijisikie huru na mwenye furaha ya ndani jioni inapokaribia na jua linaanza kupungua makali, Napenda kujiandaa polepole kwa shughuli za jioni. Najisikia kama nimehifadhi nguvu zangu vizuri wakati wa jua kali, na sasa naweza kutumia na sasa naweza kuzitumia kwa busara, lakini hata kabla kujua kushuka kabisa Baada natamani ule muda wa joto kwa sababu hunifundisha subira na utulivu. Kwa jumla, wakati wa jua kali napenda kufanya mambo yanayonituliza yanayonipa amani na yanayonifanya nijisikie vizuri ndani yangu. Siangalii sana kasi ya dunia bali nasikiliza mwili na akili yangu. Nikiwa nyumbani katika chumba tulivu nikizungumuza kwa sauti ya kawaida natabasamu, najisikia furaha ya kweli, jua kali kwangu si adui bali ni wakati wa kujitunza, kufurahia ukimya na kuishi kwa upole.